Kwa kweli kazi siwezi kuihuainisha na maisha ya kibinafsi. Kwa sababu maisha ya kibinafsi ya kiingia katika kazi inaeza ikaleta hatari kubwa ya wewe kupoteza ule uaminifu uliokuwepo wewe na bosi kazini. Kwa hiyo huwanaweka mbali sana maisha yangu binafsi pamoja na kazi na yoifanya.

Kitu ambacho napenda kununua zaidi huwa napenda kununua chakula. Vyakula tofauti tofauti, vyakula vya kisinia, vyakula kama vile kuku, samaki, nyama za ngombe, nyama za mbuzi, kondoo, biryani, wali, ni vitu ambavyo napenda kuvinunua sana kuliko vitu vingine labda.

Mfereji wa TV naofwata ni Azam TV ambao unapatikana hapa Tanzania. Ni mfereji mzuri na maranyingi unakuwa unaleta picha ngafu, picha nzuri, ilio kuwa na mwonekano mzuri kabisa. Tunaweza kuangalia tamthilia mbali mbali katika televisheni hio, michezo, burudani, mpira pamoja na mengine mengi.

Najikinga na jua kali kwa kukaa ndani hasa katika kipindi cha joto kali lakini vile vile kwa kunywa vitu vya ubaridi nahisi kuwa nimeweza kupunguza joto kwa kupata juisi zenye baridi kama vile juisi za matunda kupata maziwa ya baridi yale ambayo yamekewa ice cream moona, ndo huwa najikinga hivyo na jua kali nyakati za mchana.

Hapana, sijawahi kufikiri kuanzisha biashara yangu. Sijajua kwanini, nahisi labda kwa sababu mimi bado mwanafunzi na bado sijakuwa mkubwa kuanza kufanya biashara. Lakini, huenda labda kwa mbeleni nikaweza kuhisi, kujaribu, kuingia katika biashara na nione. Itakuwa ni biashara ipi, itakuwa na manufaa yapi, pamoja na michango ipi katika kuongeza kipato changu kiujumla.

Mfanyabiashara bora ninayemjua ni Mohamed Deoji Ambaye anapatikana Tanzania Tajiri namba moja Tanzania. Kueleza ni kwa nini nampenda mfanyabiashara huyu. Ni kwa sababu ni kijana bado mdogo. Lakini ameweza kuonyesha vitu vikubwa ameweza kufungua kampuni kubwa ambayo inakuwa kwa kasi sana. Ndaita huduma mbalimbali. Tokana na umri wake. Lakini kitu cha ajabu ulichokifanyi hapana sijawahi kuona. Nigependa kueleza nini nacho jifunza kutoka kwake. Nigependa tu kueleza kuwa na jifunza kukuza biyashara ni kutumia njia sahihi na sio kutumia fedha nyingi. Lakini nahisi nini kuhusu jinsi anavyo fanya biyashara. Nacho isi nikua ana akili kubwa, anatumia elimu nzuri zaidi ya biashara. Na jinsi anavyo wekeza, anaekeza kwa mahesabu makali zaidi. Dio mana anafanikiwa paka anafika kama alivo fika hivi sasa na kwa mbele zaidi.

Hapana mimi huwa sipendi kupiga chombo cha muziki chochote kwa sababu sina shauku juu ya muziki, sipendi muziki lakini vile vile sina chochote ambacho naeza nikaongelea kuhusiana na muziki. Kwa hiyo sipendi chombo cha muziki na ukiangalia mifano katika dini yetu muziki ni haramu hivyo ndio maana sipendi.

Matukio ya kimataifa huwa nayafuatilia. Kwamfano kama juzi hapa, niliweza kuona matukio yaliyotokea katika nchi ya Venezuela, ambapo raisi Donald Trump aliweza kumkamata Nicholas Maduro, raisi wa Venezuela, na akaweza kumpeleka mahakamani huko Amerika. Kwahiyo, ni miongoni mwa matukio ambayo nayafatilia zaidi kimataifa.

Faraga yangu mtandaoni huwa nailinda kwa kuhakikisha kila kitu nachokifanya nakuwa nakiwekea nenosiri ama nywila ambapo nikiweza kuweka hiyo ninakuwa naifahamu mi peke yangu. Na hakuna mwingine ambaye anaweza akaitumia au akawa nayo bila mimi kumpatia. Kwani nikitumia hiyo mtu hawezi kuingia na kusoma vitu vyangu navyofanya.

Hapana mimi huwa spendi kuvaa kofia kwa sababu kofia naona kama vile inakuwa nzito kichwani. Na nakuwa najihisi vizuri zaidi ni kikaa kichwa wazi kuliko kuvaa kofia. Kwa hiyo mimi huwa spendi kabisa kuvaa kofia lakini kofia kiujumla tu ni nzuri inamfanya mtu onekane nadhifu avutie zaidi kutofautiana na yule ambaye amekaa kichwa wazi.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni Marekani ama wanaita United States of America. Kwa sababu ni mji mzuri, mji mkubwa, mji una historia, mji ambao una starehe una kila kitu. Kwa kweli ni mji mzuri lakini mji mwingine ni mji unaopatikana kule uholanzi kwa jina la Ajax Amsterdam lakini kubwa zaidi ni mji amarekani.

Usiku kabla ya kulala cha kwanza kabisa huwa naandaa kitanda. Naandaa kitanda natandika kitanda vizuri naeka na mashuka. Cha pili huwa naandaa nguo ya kulalia ama nightdress. Huwa naiandaa cha tatu ni kuhakikisha. Kesho asubuhi nimeeka ratiba kama nikiamka nitafanya nini nikiamka asubuhi.

Mfumo wa simu naupendelea ni ule simu ambayo inakuwa ni nyembamba kidogo inakuwa ndefu, inakuwa ina kioo kipana lakini kamera nzuri Mundo mfumo ambao ninaupendelea sana kulika mifumo mingine hasa katika simu kubwa.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, quarters na rangi ya blue, lakini kitanda changu hakiridhishi sana, maana ni cha kawaida hakina mambo mengi. Lakini kingine, kitu gani nachokipenda zaidi, nachokipenda zaidi chumbani ni TV, ndi huwa naipenda zaidi.

Hapana mimi huwa sipendi kuogelea kwa sababu na yaogopa maji. Maji yananitisha labda kama maji ni kidogo ndio naweza kuogelea. Lakini kuogelea hivi hivi katika madimbwi katika swimming pool, katika sehemu za kuogelea, huwa sipendelei kabisa sipendi kuogelea. Hivyo, kiujumla sipendi kuogelea.

Mchezaji bora mpira wa kikapu ni Lebron James. Lakini mchezaji huyo na mpenda kwa sababu anafunga magoli mengi anagawa pasi wachezaji wenzake lakini vile vile ni ni miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza ki timu zaidi na ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaujuzi mkubwa. Sijawi kumuona lakini mara nyingi na mumuona katika runinga ila sijawi ku kumuona mubashara.

Ndiyo ndege wa kufugwa nyumbani ninao ambayo ndege huyo ni kuku kuku huwa namtumia kumfuga nyumbani kwa sababu kuku ana mazao kuku analeta mayai kuku analeta vitu tofauti tofauti ambavyo tunavitumia ndio maana napendanga kumfuga kuku nyumbani lakini ndege wengine pia ni njiwa lakini njiwa mara nyingi huwa hawafugiki kirahisi kama kuku.

Kitu nachokifanya kuweka afya nzuri, cha kwanza kabisa ni kula vizuri, kula mlo kamili, mlo ambao umejumuisha aina zote sita ya vyakula. Kubwa zaidi kingine ni kufanya mazoezi, lakini kuhakikisha sitembei, nikiwa sijavaa sweta katika nyakati za baridi, kunywa maji ya kutosha, lakini kupunguza msongo wa mawazo, kulala mapema, masaa saba hadi nane kwa siku.